Ni muundo wa burundani na msisimuko, watu kusanyika kushangilia timu zao, kufurahia ushidani na kufuatilia kila mpira unaopigwa. Pia ni nafasi nzuri ya kujifunza nidhamu ya timu, uvumilivu na mikakati ya mchezo. Wakati huo, unajisikia vizuri kushangilia timu unaopenda. Pia nakumbuka sana timu unayoshangilia Ikicheza inashinda Unafurahia sana.

Mwandishi wa vitambu, yule mimi nae penda saindi ni Keni Waribora. Keni Waribora alikuwa anatunga sen story mzuri handithi njema, mzuri ambayo inafuatiria. Pia inafuraisha mtu kusoma na inakupea motisha wakuendelea kusoma iyo hiyo handithi. Na shukuru.

Kwanza kabisa, ili nikamilishe kazi yangu kwa wakati. Kwanza kabisa, napanga kazi kulingana na ile inatakikana kwa karibu, ndio nafanya kwanza. Ile inachukua muda kidogo, ndiyo nafanya kwanza. Kisha, naitenga kulingana na muda wakati inayotakikana na pia kiwango. Shanti.

Hapana, sipendi kabisa kuogelea. Kwa kuwa, mimi naogopa kuingia kwa maji mingi. Mimi ni mwoga sana kuona maji mingi. Ila tu, napenda sana kuona watu wakiogelea. Lakini, sio mimi mwenyewe mbinafsi. Ikue ni mtu mwingine, hata naona nafurahia kuona vile anavyofanya. Lakini, sio mimi. Asante.

Ndio, napenda mvua. Napenda mvua kwa sambambu. Inasaindia chakura kumea, kukua, mimea. Kwa hei, sabambu, kukiwa na mvua, ni ngumu sana kukuwe na kiangazi. Tena watu wakona shimbe. Chakula ziko kwa wingi. Hakuna ukosefu wa chakura na mbeikari ya chakura. Napenda mvua.

Mchezo nayopenda kutazama ni ule wa kukimbia. Huo mchezo napenda kuona sana kukimbia kwa sababu. Nilikuwa na bwanangu ambaye alikuwa anakimbia. Alikuwa anakimbia anashinda, nasikia vizuri. Hivo mbasi ndiyo ilifanya nikapende mchezo wa kukimbia. Mchezo wa kukimbia nilipenda pia kuona akienda nchi za inje naona kwa televisheni. Na mshangiria nikiwa kwa nyumba nafurahia anavyofanya. Nashukuru.

Wakati wa mgogoro na mtu na najaribu sana kwa sana kukuwa tunakaa chini, tunatafuta kiini cha ile jambo, kisha tunatafuta suluhisho ya hilo jambo na pia vile tutakayofanya tusipitie na kwa hiyo mgogoro tena, ndiyo.

Nguvu zangu kazini ni kuwa na mawasiliano mazuri, kupanga na kuandaa kazi vizuri, kujifunza haraka teknolojia au mifumo mipya, kushirikiana na wengine kwa amani, kutatua matatizo kwa uturivu, na pia kuhakikisha kira kitu kinaendelea vile kinachofaa. Unakuwa kiererezo kwa wengine, Asanti.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni. Maoni hunisaidia kuona mitazamo tofauti ya watu na kuelewa jambo kwa upana zaidi. Lakini pia ni muhimu kuchunja si kila maoni ni sahihi au lina nia njema nashukuru.

Ndiyo, napenda hadithi za ajabu. Zinachochea akili, zinapanua mawazo na zinatupa nafasi ya kujifurahisha huku tukijifunza mambo mapya au mafunzo ya maisha kwa njia ya kusisimua. Pia zinapendeza sana kwa sababu hazina mipaka ya uharisia Kila kitu kinawezekana. Asanti.

Zana za dijiti ninazo zitumia kila siku ni nyingi na zinasaidia sana kufanya mambo kwa urahisi. Kama vile, simu na kompyuta, barua pepe, mitandao ya kijami, kalenda dijiti, zana za kujifanyia kazi mitandaoni, vafaa vya kuhifadhi data mitandaoni. Hizi zana zinasaidia kuokoa muda, kuboresha, mpangilio na kushirikiana na wengine kwa urahisi. Asante.

Ninanjihisi sambarifu na kindogo mkari nikiwa kwenye mstari. Mara nyingi huwa na jarimbu kustawisha kusumbira na msikiriza anaye songa porepole au kutumia muda huwa kufanya mambo mandogo kama kuangaria simu, kusoma au kupanga kire ni nata nitaka chofanya mbaandaye. Lakini kweli mara nyingine huweza kuwa uchungu kindogo Hasa ikiwa mstari ni murefu sana.

Timu yangu ya mpira ni Manchester United. Nimeanza kuwa shabiki wake tangu nilipokuwa mdogo karibu miaka kumi iliopita. Nimevutiwa na historia yao ya ushindi, michuano mbalimbali na pia ubora wa wachezaji wao. Mchezaji ambaye napenda sana ni Bruno Fernandez. Kwa sababu ni mchezaji mwenye ustadi mkubwa wa kuunda nafasi. Kupiga pasi sahihi na pia kufunga magoli muhimu. Ana nguvu ya kugeuza mchezo wa kwa timu katika dakika chache. Ninaposhuhundia timu yangu ikishinda najisikia furaha kubwa, mshikamano na hisia ya ushindi hujaa. Ni kama kila mtu anayependa timu hiyo anashiriki sherehe hiyo pamoja. Asante.

Kushirikiana na timu, mimi hufanya mambo kadhaa. Muhimu ili kuhakikisha kila mtu anaendana vizuri. Kama vile kusikiliza wenzangu, kushirikiana na uwazi, kusaidiana pale mtu anapo hitaji msaada, kuzingatia malengo ya pamoja, kusaliya na kuwa na tabia nzuri. Hii hufanya kazi iwe rahisi inafanya kila mmoja ajisikie sehemu ya timu na mara nyingi matokeo huwa bora zaidi Asanti.

Wakati wa msongo wa kazi, mimi hufanya mambo kadhaa, ili kupunguza presha na kuundumisha utupivu. Kama vile kupumzika kidogo, kupanga upya kipaumbele, kuzungumza na mtu wa kuamini, kupumzika akiri, kumbuka mafanikio mandogo. Hii husaindia kuendelea na kazi mbila kuchoka sana au kuhisi stresi kumbwa. San.

Mimi hali ya hewa nayopenda nil ile ina jua nyepesi na upepo mwanana. Hali hiyo ni ya kustarehisha. Si joto sana wala si baridi sana na upepo mdogo hutoa hisia ya utulivu. Ni bora kwa shughuli za nje kutembea au hata kukaa tu kufikiria kwa utulivu. Asante.

Wakati wa furaha, ninafurahishwa kwa njia ya kushirikiana na wengine na kushuhundia mambo manzuri yanayotokea. Kushangiria mafanikio na wenzangu au familia. Kucheka na marafiki, kushirikiana handithi za kuchekesha, kufurahia muziki, mchezo, aus huguri za mburundani, Kutambua mafanikio mandogo ya kila siku na ya kusherehekea Hii inafanya nijisikie mshikamano wa furaha kuwa kumbwa zaindi.

Ndiyo, nimewahi kwenda maonyesho ya sanaa. Maonyesho hayo ni ya kutulia kwa sana kwa sababu unapata kuona kazi za wasanii, mbalimbali, mitindo ya kipekee, rangi na ubunifu wa ajabu. Pia ni nafasi zuri ya kupata msukumo wa kuwaza mawazo mapya na kujifunza kuhusu tamaduni au hisia zinazo wakirishwa kupitia sanaa asanti.

Ninapenda kuenda mandukani asubuhi. Asubuhi huwa na mwanga mzuri, maduka hayana msongamano mkumbwa na unaweza kuchagua bidhaa kwa utulivu. Pia ni wakati mzuri wakupata vitu vizuri kabla watu wengi kuanza kununuwa. Asanti.

Wakati wa mapumziko kazini, mimi ufanya mambo mandogo mandogo ya kupumzisha akili na mwili. Kama vile kutembea kidogo, kunywa maji au chai ama kahawa, kuangalia simu au kuasiliana na familia ama marafiki, kupumzika kimwili, pia kufikiria kwa utulivu. Hii husaindia kurudi kazini ukiwa na nguvu na umakini zaidi.

Shukuri yangu ya kupendeza ni kuchola na kuandaa picha za kidijiti. Inanivutia kwa sambambu huniwezesha kuonyesha umbunifu wangu kujaribu mitindo mipya na pia ninjia nzuri ya kupumzika na kufurahia wakati wangu wa mbure. Pia ni furaha kuona kazi yangu ikikamirika na kuonekana vizuri. Asanti.

Ndiyo, napenda chakura chaharaka mara chache. Upendeza hasa pare unapoanza kuhitanji kitu cha haraka au wakatu wa shuguri nyingi, lakini sipendi kura mara kwa mara kwa sambambu si rishe mbora. Pia ni mburundani kindogo kuonja radha zake za kipekee.

Baada ya mchana mara nyingi napumzika kidogo kuzungusha mawazo na kupumzika mwili. Kwa kawaida napumzika kuanzia saa kumi hadi saa kumi na moja usiku kulingana na ratiba yangu ya kazi au shule. Katika kipindi hiki huweza kuwa ni kukaa kimya, kusikiliza muziki au kuangalia kitu kidogo mtandaoni. Kwa sherehe za jioni, pia nafurahia chakula kizuri pamoja na familia, kuzungumza na wapenzi wa karibu kucheka, kutembea kidogo, pia kutengeneza mpangilio wa kesho, kutulia akili kwa pumzika. Hii huniwezesha furaha ya amani na utulivu kabla ya kulala na kuanza usingizi ukiwa na mawazo mazuri.

Uzoefu wangu wakushangaza ulikuwa ni kusafiri sehem mpya yenye mandhari ya anjambu. Niripofika niriona mirima, mito na wanyama waporini m akwa mara ya kwanza. Nijisikia kama niko kwenye hadithi ya anjambu. Kira kitu kirione kana cha kushangaza na kipya. Pia ni nijifunza mambo mapya kuhusu tamanduni na maisha ya watu wa eneo hiro. Santi.

Stadi muhimu kwa kazi yangu ni mauzo ya mawasiliano bora na kushirikiana na wengine. Kama vile uwazi wa mawasiliano, ufasaha, wa kupanga na kupanga ratiba, kujifunza haraka teknolojia mpya au zana za kazi, kazi ya pamoja, ustahimilivu na tabia nzuri. Hii husaidia kazi kwenda vizuri na matokeo huwa bora. Asanti.

Napendelea upepo. Upepo unanipa hisia ya uturivu na unareta raha kindogo hasa pare unapochanganyika na njua njepesi au mazingira ya nje. Ni rahisi kupumua na pia huhisaindia akili kupumzika. Heisi kwa upande mwingine utoa huwa mzito na unaweza kuperekea hisia ya uchovu au kutokuwa na raha. Na shuku.

Mimi hufanya mazoezi ya mwili karibu mara nne ama nne ama tano kwa wiki. Hii ni pamoja na kutembea, kufanya mazoezi ya kimsingi au michezo, mindogo ili kudumisha afya na nguvu. Sio tu kwa ya kwamba husaindia mwili kuwa imara, pia husaindia akili kupumzika na kumboresha mood wa jumla.

Ninapenda ndani ya televisheni zinazohusiana na hambari na mburundani. Kama vire, vipindi vya hambari, huniwezesha kunjua yanayonjiri ndani na nje ya nchi, dokumentari, kupanua ufahamu na kunjifunza mambo mapya, vipindi vya mburundani au mchezo, kunatoa nafasi ya kupumzika na kucheka mbandala ya siku ya kazi au ushure. Hizi husaidia kuwa na mchanganyiko wa kunjifunza mburundani na hambari.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia mara chache. Kofia ni ya kustylo, pia husaidia kulinda na jua au baridi. Pia inatoa hisia ya uhuru kidogo na inaweza kuongeza mtindo wa mavazi. Lakini sipendi kuvaa kila wakati kwa sababu, napenda pia hisia ya kuwa huru bila kofia.

Napenda mikutano midogo ya kitaalamu na yenye lengo wazi. Kama vile mikutano ya kazi au timu yenye malengo maalum ili kupanga hatua na kufanikisha miradi. Mikutano ya mafunzo au kubadilishana mawazo ambapo kila mtu ana nafasi ya kutoa maoni. Mikutano ya kirafiki au ya kijamii midogo yenye mazungumzo ya kweli na yenye furaha. Hii hufanya mikutano isiwe chungu, watu washiriki kwa uhuru na matoke ya mikutano kuwa bora zaidi.

Unjuzi ninaopenda kunjifunza ni kuchora na kuumbunifu wa kindijiti. Unjuzi huu ni muhimu kwangu kwa sambambu unaniwezesha kuonyesha mawazo yangu kwa njia za kuona, kuunda picha, handithi au mambango ya kindijiti. Na pia ni njia nzuri ya kupumzika na kufurahia wakati wangu wa mbure. Nime njarimbu mara chache hapo awari kunjifunza kupitia vindio za mafunzo mtandaoni au plonglamu na za mbure za kuchora. Lakini mbado, ninanjisikia napenda kupata ujuzi zaindi na kumboresha mbinu zangu. Njia ninao pango kutumia kunjifunza ni kuangalia mafunzo ni ya hatua kwa hatua kwenye mtandao kufanya mazoezi ya kila siku kwa utoroanji, kuangalia kazi ya sanaa. Wakati nzuri wakuanza kunjifunza huu ni asumbui au jioni wakati niko mturivu nikiwa na munda wakutosha na akiri safi, mbira usongo wakazi au shule, hii hufanya kunjifunza kuwa kwa furaha si shiriki shinikizo tu.

Ndio, napenda sana kukimbia. Kukimbia ni jia moja nzuri ya kufanya mazoezi ya mwili kuondoa msongo wa mawazo na kujisikia huru. Pia hutoa hisia nzuri ya endorphins ambazo zina kupeleka kwenye mudi nzuri. Kuna siku unakimbia majira ya asubuhi kwa utulivu na kuna wakati unakimbia kwa kasi zaidi kama changamoto ya mazoezi. Pia kukimbia nje kwenye bustani ya barabara, tulivu, kuna ongeza hisia ya kutuliza akili.

Natazama video mitandaoni kuna tofauti nyingi maarufu za kutazama video hapa ni baadhi. Ya zile mimi hutumia kama vile YouTube, Vimeo, TikTok, Dailymotion. Na pia kuna video ndani ya mitandao ya kijamii kama Facebook, Instagram, Reels na IGTV. Na pia kuna WhatsApp. Ukishiriki na marafiki. Nashukuru.

Sayansi ninalolipenda ni bayoronjia. Napenda njinsi mwili wa binandamu unavyofanya kazi kutoka kwa seri, dogo, handi, mifumo ya mwili. Pia napenda kunjifunza kuhusu mimea, wanyama na mazingira. Njinsi kila kiumbe kinavyo shirikiana katika ya teknolojia. Bayoronjia pia inasaindia kuelewa mambo ya kila siku. Kama afya, lishe, na njinsi viumbe hai, vinavyo mbandilika kwa munda. Santi.

Napenda mazingira ya jiji na mandhari yake. Napenda jinsi mtaa wenye bustani, mito na maeneo ya kijamii hutoa nafasi ya kupumzika na kufurahisha asili hata ndani ya mji. Napenda pia utamaduni na tamaduni za watu jinsi watu wanavyo shirikiana kusherehekea, sherehe na kushirikiana kwenye shughuli za jamii. Moja ya kati kitu kizuri ni upatikanaji wa huduma na burudani. Nashukuru.

Napenda sana kucheza michezo ya video. Napenda jinsi inavyoweza kutoa changamoto ya akili na kujaribu mbinu tofauti za kutatua matatizo. Pia inafurahisha kwa sababu unaeza kushiriki na marafiki mtandaoni au kushindana kwa furaha. Michezo ya video pia hutoa njia ya kupumzika na kufurahia muda wa bure hasa baada ya siku ndefu ya kazi. Asante.

Napenda kusherekea siku yangu ya kuzariwa na familia na marafiki wa karimbu. Tunapanga hafra ndogo nyumbani au kwenye mbustani. Tukishirikiana chakura, michezo na muziki wa furaha. Kawainda napenda kuanza siku na asumbui tulivu ramnda kwa kahawa nzuri au chakura cha asumbui. Baandaye marafiki au njamii huunja tunasherehekea kwa kuimba. Happy birthday tunacheka. Tunacheza michezo Shelehe ya siku yangu ya kuzaliwa niliyopenda zaindi likuwa kwa familia yangu na marafiki karimbu nyumbani Tulipika chakura kizuri pamoja kukikura pilau, samaki na keki tamu ya chokoreti Napenda kupokea zawandi zinazohusiana na kitambu, teknolojia ndogo au vifaa vya mburundani Pia mara nyingine zawandi dogo ya kumbusho cha furaha inafanya siku kuwa maruum. Siku ya kuzaliwa kwangu inakuwa siku ya furaha mshikamano wa familia na kumbukumbu mzuri.asanti

Ningependa kuonelea maendeleo katika jamii yanayoboresha maisha ya kila mtu na kuhakikisha kila mmoja ana nafasi ya kufanikisha ndoto zake. Baadhi ni kama vile ya rimbora na nafuu, afya na huduma za msingi, ajira na fursa za kiuchumi, usalama na haki, mazingira safi na endelevu, asante.

Napenda kuitumia muda na familia yangu kwa njia ambazo zinaimarisha mshikamano, wa furaha, wa pamoja. Kama vile kula chakula pamoja, kutembea au kuenda bustani, kutazama filamu au michezo ya pamoja, kushirikiana kwenye shughuli za nyumba, kuzungumza kwa utulivu. Kwa kifupi mda wa familia ni zaidi ya kuwa pamoja kimwili, ni kushirikia na kufurahia na kujenga kumbukumbu za furaha.

Kumbukumbu za utotoni ni jambo nzuri sana kuzirudia. Hapa nitakuambia kama vile kumbukumbu nzuri ya utotoni tulisherehekea nyumbani na marafiki na wa familia na majirani walikuwepo. Tulikuwa na micheza ya kikundi kama kinyango, kucheza na mpira, chakula kilikuwa kizuri na keki tamu. Pia, familia yangu nzima marafiki na kaka yangu na baadhi ya majirani walikuwepo, wote walishiriki kucheka, kuimba, furaha ya kushirikiana na familia na marafiki, hio hisia ya upendo na mshikamano wa familia. Nikikumbuka kumbukumbu hii najisikia furaha utulivu na mshikamano wa familia. Inanifanya pia nikumbuka jinsi maisha yaliyokuwa rahisi na yenye furaha na kunipa hamasa na kushirikiana na wengine hata sasa.

Ndiyo, napenda sana kupiga picha. Napenda jinsi picha zinavyoweza kushikiria kumbukumbu na hisia. Kupiga picha kunanifanya naangalia mazingira kwa umakini. Napenda pia kupiga picha za familia na marafiki inaweka kumbukumbu nzuri. Zaidi ya wote kuchanganya mwanga rangi na sura, kunafurahisha sana na kunaleta ubunifu.

Haa, hiyo sari renye hisia, kama ni vire, kurundi unjana ingekua kama fursa ya kufurahia vitu vya urahisi zaindi, kucheka mbira uwoga, na kunjua vitu, ninavyonjua sasa, lakini pia unjana urikua na changamoto zake, shinda ndogo zinaonekana kumbwa sana wakati huo, asanti.

Napenda kusoma vitabu vinavyo changamsha mawazo na hisia, kama vile hadithi za kuburudisha na kufundisha, sayansi na teknolojia, michezo ya mawazo au fumbo, pia historia na hadithi za watu vile zinafundisha kutoka kwenye makosa na mafanikio ya wengine.

Mafunzo ya mawasiliano na huduma kwa wateja, mafunzo ya teknolonjia na kompyuta, uongozi na ushirikiano wa timu, usimamizi, wa muda na kazi chini, ya shinikizo, hivyo ni kujua kupanga kazi vizuri na kufanikisha malengo. Hizo ni baadhi ya ile vitu mimi ningependa kupata kazini, mafunzo.